Kwa kweli kuna tabia kadha za watu ambazo hunichukiza sana lakini kubwa kuliko zote ni ukosefu wa heshima sipendi kabisa mtu anaye wadharau wengine anayependa kuzungumza vibaya au anayefanya wengine wajisikie hawana thamani kila mtu ana utu wake haijalishi ni masikini au tajiri msomi au asiye msomi mtu anapo mdharau mwengine anaonyesha kwamba hana huruma wala uelewa wa hisia za watu wengine wakati mwingine, utaona mtu anazungumza na mwenzake kwa sauti ya juu. Anamkatiza au anamkejeli mbele ya watu wengine. Hii huniumiza sana kwa sababu, ninaamini mazungumzo yanapaswa kuwa ya heshima. Hata kama hamkubaliani, unaweza ukatoa maoni yako bila kumdhalilisha mwingine. Kwa hiyo tabia ya kukosa heshima, hunifanya nijisikie vibaya na hunichukiza sana. Tabia nyingine ambayo inanichukiza ni uongo. Watu wanaodanganya mara kwa mara hunifanya nikose imani nao. Uongo uharibu mahusiano kwa sababu haujui tena ni nini cha kuamini. Mtu akinidanganya leo kesho na kila wakati unajikuta unaishi katika mashaka. Hilo huniumiza sana kwa sababu ninaamini ukweli hata kama ni mchungu, ni bora kuliko uongo pia sipendi wanaopenda kuwachukulia wengine vibaya au kuwahukumu haraka. Kuna watu wanaangalia mtu kwa nje na kuanza kumuweka mawazo mabaya. Bila hata kumjua. Hii ni tabia mbaya sana kwa sababu kila mtu ana hadithi yake na mapambano yake. Huwezi kujua mtu anapitia nini maishani. Kwa hiyo ni muhimu kuwa na huruma na kuelewa kabla kutoa hukumu. Tabia nyingine inayonichukiza ni wivu. Kuna watu ambao hawapendi kuona wengine wakifanikiwa. Mtu akipata kazi, akifanikiwa shuleni, au akifanya vizuri katika jambo fulani, endelea kufurahi, wao, huanza kuonga vibaya au kutafuta namna ya kumshusha. Hii ni tabia ya kusikitisha kwa sana kwa sababu mafanikio ya mtu mmoja, hayapunguzi nafasi ya mwengine kufanikiwa pia. Vile vile, hunichukiza sana watu wasio kuwa na shukurani. Mtu unapomsaidia au kumfanya jambo, njema, alafu hata hawezi kusema asante, hiyo huniumiza sana. Shukrani ni kitu kidogo sana, lakini kina maana kubwa inayo onyesha kwamba mtu anathamani kile ulichomfanyia. Pia sipendi watu wanaopenda kulaumu wengine kila wakati. Kila jambo ikienda vibaya, wanatafuta mtu wa kulaumu badala kuangalia wao wenyewe. Hii inaonyesha kutokuwajibika. Maisha inahitaji mtu anakubali makosa yake na ajaribu kujirekebisha. Kwa ujumla, tabia ninazochukia kwangu ni zile zinazokosa heshima, uaminifu na huruma. Je mimi ningeweza kuwa na mahali pazuri sana kama watu wangezifanya kuheshimiana. Kusema ukweli na kuwa na moyo wa kuelewana. Hizo ndizo tabia ambazo mimi binafsi nathamani na ndizo ningependa kuona watu wanazozifanya.

Kwa kawaida, mimi huchaji simu yangu mara moja au mara mbili kwa siku kulingana na jinsi ninavyotumia. Kama siku ina shughuli nyingi, natumia simu sana kwa mitandao au kucheza michezo midogo-dogo. Simu huwa inachaji haraka kwa hiyo napaswa kuichaji mapema asubuhi na mara nyingi jioni pia. Lakini siku ambazo sina shuguli nyingi kwenye simu, mara moja tu asubuhi inapokuwa nimeamka kawaida inatosha. Hiyo hufanya nishugulikie kazi zangu au masomo bila kuangalia simu kila wakati. Pia, huwa napenda kuhakikisha betri ipo angalau hamsini wakati naenda nje, ili nisionekane kama sina nguvu ya simu. Kwa kifupi huwa nachaji simu yangu kila siku mara moja au mbili kulingana na matumizi na shughuli zangu za siku hii inasaidia kuhakikisha simu yangu inafanya kazi kila wakati ninapoihitaji.

Ndiyo, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa na kwa kweli ilikuwa uzoefu wa kipekee na wa kushangaza sana. Nilipofika pale, nilikumbuka mara ya kwanza nilipokuwa na shauku ya kuona kazi za wasanii. Mahali pale, ulikuwa na hali ya utulivu, pamoja na muziki mdogo wa asili iliyochanganya vizuri na mandhari ya picha na salamu zilizowekwa kando kando. Kila kuona ya ukumbe ilionekana imepangwa kwa umaniki kubwa na nilihisi kama ningeanza safari ya kipekee na kuona ubunifu wa watu wengine kila kipande cha sanaa kilikuwa na hadithi yake kwa mfano niliona picha zilizoonyesha maisha ya kila siku ya watu wa mtaa na ilibidi nisimame kidogo nikitazama kila mstari na rangi zilizotumika picha zingine zilikuwa za kisasa zilizojumuisha mchanganyiko wa rangi na mwanga na kuunda hisia ya msimuko au hata huzuni. Nimejifunza kuwa sanaa si kitu ya kuona vitu vizuri, bali ni njia ya kueleza hisia mawazo na hata historia fulani. Kazi moja niliyopenda sana ilikuwa picha ya rangi ya mafuta ya jua ilipozama. Ambapo, mchanganyiko ya rangi hio wa machweo bluu ya anga na rangi za shina la mti zilikuwa zimeratibiwa kwa ustadi mkubwa. Nilihisi furaha na utulivu wakati nikitazama picha hiyo na mara nyingi nikawa na hisia za amani na mshangao wa maisha kila kipande kilikuwa na kitu. Chake kipekee na kilifanya nifikirie mambo tofauti. Kama vile, jinsi watu wanavyopata furaha kwa mambo madogo au jinsi kila kitu kina maana katika maisha. Zaidi ya hayo, nilipenda jinsi maonyesho ya sanaa na ilivyo unganisha watu. Watu walikuwepo, wakizungumza, wakichanganyika maoni yao na kushirikiana hisia zao kuhusu kazi. Nilifurahia kusikiliza watu wakiweka maoni yao, wakizungumza kuhusu hisia, walizopata au wakijaribu kutafsiri kazi fulani. Hili ilifundisha kuwa kila mtu ana mtazamo wake na kwamba kuna maana nyingi tofauti kwa kipande kimoja cha sanaa. Vile vile, maonyesho hayo yalinifundisha kuthamini ubunifu wa jitahidi za wasanii. Niliona kazi ambazo zilikuwa rahisi kwa mwonekano lakini zilikuwa na maana kubwa au onyesha historia ama utamaduni wa jamii pia niliona kazi ngumu ambazo zilizohitaji muda mingi, umakini na talanta hii ilinifundisha kutamani kazi ya kila siku, si ya mtu kulinganisha na kingine. Kwa kweli, moja ya hisia nzuri zaidi nilizopata pale ni msimko ya furaha kuona ubinifu kwa maisha halisi. Nilishanga jinsi watu wanavyoweza kutumia rangi mwanga, maumbo na vitu vya kawaida kuunda kitu cha kipekee na cha kuvutia. Nilijifunza kuwa sanaa ni njia ya kueleza hisia kushiriki mawazo na kuunda historia ambayo watu wengine wanaweza kuona na kuelewa. Kwa kifupi, uzoefu wangu na kuenda maonyesho ya sanaa ilikuwa ya kipekee wa kushangaza na wa kunifundisha. Nilifurahi kuona kazi mbali mbali kuelewa hadithi za. Kila kipande cha sanaa na kushirikiana na watu wengine pale. Pia ilinifundisha kutamani mitazamo na tofauti kuangalia maisha kwa utazamo tofauti na kuona uzuri uliopo kila mahali. Pia ni kukumbuka ambayo baada ilinifanya nicheke na kuni furahia kila nikikumbuka utotoni na yale niliyoshuhudia kwenye maonyesho hayo.